Kwa kweli, mimi hujilinda kutokana na vitisho vya mtandao kwa njia kadha. Kwanza, kwenye mtandao, mimi huweka neno siri ambayo hakuna mtu mwingine anaijua wala kuifahamu. Pili, mimi siweki namba yangu kwenye mtandao. Tatu, sizungumzi na watu nisiowajua kwenye mtandao. Nne, siwaambi watu nilipo ama kuweka live location kwenye mtandao.

Baada ya siku ndefu, mimi hufika nyumbani nimechoka, akili na hata mwili. Jambo la kwanza, ninapoingia kwenye nyumba, mimi huenda moja moja aste aste kwenye bafu, kisha na koga. Pili, mimi utengeneza kahawa na kunyo. Tatu, mimi hufungulia televisheni yangu na kusikiliza muziki wa pole pole ama kujaribu kutazama kipindi nikitafuta usingizi.